Napenda kuwakaribisha wafanyakazi wapya kwa kuwapa salamu za karibu, kuwasiliana kwa heshima na kuwaeleza kuhusu kazi na mazingira ya ofisi. Pia napenda kuwapa mwongozo na ushauri wa mwanzo ili waweze kuelewa majukumu yao vizuri. Njia hii hunisaid hunisaidia husaidia wafanyakazi wapya kujisikia vizuri, kuanza kazi kwa urahisi na kushirikiana vizuri na timu.

Sherehe yangu ninayopendezo zaidi ni Krismasi. Kwa sababu kila mtu yuko likizo na tunakusanyika sote kama familia na jamii napenda hali ya furaha na mshikamano pamoja na chakula kizuri, zawadi na michezo midogo ya familia. Sherehe hii unifanya nijisikia karibu na wapendwa wangu kufurahia muda wa pamoja na kusherehekea maisha kwa amani na raha. Ikimanisha wakati mzuri wakukumbuka na kushirikiana bila haraka za kawaida za kila siku.